Ninalinda mazingira kwa kuepuka kutupa taka ovyo. Kutenganisha taka zinazoweza kurejelewa kupanda miti na kutumia raslimali kwa uangalifu ili kulinda mazingira kwa vizazi vijavyo.